Mara nyingi huwa ninatazama video kupitia YouTube mtandaoni. Huwa ninapenda kwa sababu YouTube huwa inakuwa na video nyingi ambazo naweza kuzisearch pia kiurahisi na kuzipata bila kuwa na usumbufu wa aina yoyote.

Huwa sipendelei miziki ya jadi kwani miziki ya jadi mingi huwa imepakana au imesimamia kwenye misimamo fulani ya kimila au ambayo si mizuri. Kwa hiyo huwa sisikilizangi miziki ya jadi.

Kinachonipa motisha kazini ni muda wa ziada na malipo kwa ajili ya muda wa ziada. Uwe inanipa motisha ya kundelea kufanya kazi na kupambana zaidi ili niweze kupata zaidi. Kipato na mshahara na marupurupu yaweze kuwa mengi.

Inapofika siku yangu ya kuzaliwa huwa ninapenda kutoka na familia yangu kuenda katika mgahawa ambao uko jirani na maeneo ninayoishi na pia huwa tunapendelea sana kula nyama choma pamoja na kunywa juisi na kucheza mziki wa taratibu pamoja na kula keki ambayo tutaikata baada ya kuwa tumemaliza kula.

Huwa ninapenda mbwa zaidi kuliko paka. Kwani mbwa huwa wanatusaidia katika kuimarisha na kulinda vitu na mali zinazozunguka katika nyumba ninayoishi. Huwa mbwa ni walinzi wazuri na waangalizi wa nyumba zaidi kuliko paka.

Mwaka mpya unapoanza, huwa ninapenda kusherehekea kwa kukaa na familia, kucheza muziki, kula vyakula vizuri, kuchoma nyama, pia kupiga fataki wakati wa usiku, wa sherehe wa kuamkia mwaka mpya. Na pia huwa ninapenda kusikiliza miziki.

Huwa ninapenda sana asali, tena huwa ninakula asali nyingi sana ya nyuki wadogo. Pia huwa ninaitumia katika kupaka kwenye mkate na kupendelea sana kuipaka. Kwani chakula kinakuwa kizuri, kinakuwa kitamu, pindi ninapo kunywa chai natumia asali.

Nimewahi kufanya yoga na nimewahi kufurahia sana yoga kwani viungo vyangu vya mwili huwa vinakuwa katika hali nzuri na pia inafanya afya yangu inakuwa nzuri na inanipa uimara wa misuli pamoja na viungo.

Ndiyo ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Kwani ni mfumo ambao uko salama zaidi kuliko mifumo mingine. Kwani nikitaka kuingia kwenye vitu ambavyo nimeingiza mfumo wa usalama wa vidole hua ni lazima mimi mwenyewe niwepo. Kwani pasipo kuhepo mimi siwezi kuvi ingia au kuvifungua vitu viangu ambavyo ni mevifunga kwa usalama wa vidole.

Ninapenda kusoma vitabu vya story ambavyo vinaelezea uhalisia wa maisha katika jamii ninayoishi pamoja na vitabu vingine vyenye kuelimisha na kufundisha nyanja mbalimbali za kujikwamua katika maisha.

Wakati wa wasiwasi, huwa ninapenda kusikiliza nyimbo za injili, na huwa ninapenda kuomba, huwa ninapiga magoti ninaomba huku nikisikiliza nyimbo za injili za wokovu, zinazoniinua na kunipa nguvu kuwa imara na kuondoa wasiwasi.

Shughuli yangu ya kupendeza ninayoipenda ni upambaji. Huwa ninapenda kupamba katika maukumbi makubwa kwa ajili ya sherehe na matukio mbali mbali yanayotokea hususan mahafali ya wanafunzi wanapohitimu katika masomo yao.

Ningependa kuwa na uwezo wa kulima shamba kwa muda mrefu bila kuchoka. Kwani mimi huwa ninapendelea sana kilimo. Kwa hiyo nitakapolima kwa muda mrefu na shamba kubwa nitapata mazao mengi na faida itakua ni kubwa sana.

Msimu wa kiangazi ni msimu ninaoupenda sana katika mwaka. Kwani ni msimu ambao huwa tunapeleka mahindi kwenda kuuza. Msimu huu huwa unakuwa ni msimu wa jua kali sana. Na baada ya kuwa tumepukuchua mahindi yetu huwa tunapeleka kwenda sokoni wakati wa kiangazi ni msimu ambao huwa tunajipatia pesa nyingi kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza mahindi.

Wakati wa mvua kubwa hua ninapenda kutulia nyumbani na kubaki na familia. Ninapenda sana mvua. Siku ya mvua nilioifurahia zaidi ni siku moja ya mwezi wa nne. Mvua ilinyesha kubwa sana. Hivyo ikatuzuia, tukashindwa kuenda kufanya biashara. Kwa hiyo, nikawa nimebaki nyumbani kama siku ya mapumziko. Na ninapenda sana mvua. Na mvua imekua ni sehemu ya maisha yangu kwani inanipa pumziko. Na wakati huwa nikisikia sauti ya mvua huwa ninahisi kutulia na kuburudika kwa sauti ile ya asili ambayo huwa nimekua nikisikia.

Lengo la muda mrefu ambalo sina kazini ni lengo la kufanya kazi kwa muda mrefu kazi ya kuajiriwa. Bila kutafuta kazi yangu peke yangu ambayo naweza nikafanya mimi mwenyewe na ikaniingizia kipato bila kutegemea kupewa mshahara kila siku.

Mabadiliko yanapotokea kazini huwa ninaishambulia kwa kukaa sehemu husika na kuangalia nimepangwa katika kipengele gani. Hivyo huwa tayari na kujua kipengele hicho kinahusisha nini na huwa kinafanya nini.

Uwa ninasikiliza miziki, ninapenda miziki ya kibongo. Mwimbaji ninaye mpenda ni Kristina Shusho. Wakati ninaosikiliza mziki, huwa naskiliza mziki wakati ambapo nimetulia ambapo ninafua au ninaosha vyombo ninajiskia raha sana ninaposikiliza mziki ninaopenda.

Hali ya hewa ya leo ni jua na joto limekua nikali sana na kwa sababu hiyo nimevaa nguo ambazo zina sehemu kubwa ya wazi ili kupata hewa kwa ajili ya hali ya hewa iliyo ya ajoto sana. Hali hii ya hewa huwa ninaipenda sana kwani katika hali hii ya hewa huwa ninafanya biashara ya kuuza maji ya baridi.

Ninapenda sana kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kusikiliza mziki na kwa kucheza mziki. Huwa ninasherekea sikukuu hii nikiwa na marafiki, pamoja na familia. Ninakumbuka sherehe sikukuu hii ya kuzaliwa, siku yangu ya kuzaliwa ilipofika, iliopita. Ilikuwa ni siku yenye furaha na tulifurahi, tulikula chakula na pia tulikula keki tamu ya chokleti. Pia napenda kupokea pesa kwenye sikukuu ya kuzaliwa ijayo kama zawadi.

Ninapenda jukumu la kusimamia wafanyakazi wenzangu ili wafanya kazi kwa juhudi na kuhakikisha wanafanya kwa uweledi na kwa haraka katika muda maalumu uliopangwa ili kuweza kukamilisha.

Ninampenda mwandishi wa vitabu anaitwa ngungi wa thiongo ni mwandishi alie hariri na kutunga vitabu vinavyofundisha, vinavyoelimisha, vinavyotumiwa katika mashuleni ili kuwajengea wanafunzi, kuelewa na taaluma ambayo itawasaidia pindu wanakapomaliza masumo yao.